Mimi napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda na pesa kwa sababu kuna ule uwezo wa kutazama na kuangalia wauzaji mbali mbali ili kujaribu kutafuta kama kuna bei nafuu kidogo na discount ama offer kabla ya kununua pili unaeza nunua kutoka mahali popote ulipo wakati wowote ule na utaletewa bidhaa zako ama vitu zako pahali unataka pasipo wewe kuenda, wewe mwenyewe tatu, inapunguza gharama na muda wa kuenda sokoni ama madukani kununua kwa sababu uliko unachukuwa simu, unafanya ununuzi wako wanakuletea mpaka pale unapotaka. Kwa hivyo mimi hupenda kununua mtandaoni kwa sababu ya hayo ninayoyataja yaani kuokoa muda, kuokoa pesa, uhuru wa kuchagua mahali pa kununua kuwa na uwezo ule wa kuchambua vile vitu sio kwamba mbali zinauzwa salama na wanavotoa maoni walio vinunua mbeleni niko na ule uwezo ili kufanya maamuzi yaliyo bora.

Kuna vile nimetenga wakati, wa kazi na wakati wa maisha yangu wa kibinafsi. Ikiwa na wakati wa kazi, mimi ninaenda kazi, ninafanya kazi zangu za kazi za kawaida. Na masaa inapofika ya kuenda nyumbani, mimi sibebi kazi ya ziada kuenda nyumbani. Sababu jioni inapofika, napofika nyumbani, ninataka kuwa na familia yangu tusherehekee siku ilivyoisha pamoja tuunganike katika kula chakula cha mchana ya jioni pamoja tazame runinga habari ya na vipindi kadha kabla ya kuenda kulala inapofika weekend, mimi ata simu za kazi sipokei ni wakati wangu na maisha yangu wa kibinafsi na familia yangu. Kwa hivo nimetenga muda kulingana na hali. Wakati wa kazi ni wa kazi na wakati wa maisha yangu ya ubinafsi haingiliwi kamwe hata kidogo na kazi.